Mambo, mimi hupenda kuenda sinema mara kadhaa, kulingana na wakati ambapo niko huru au wakati ambapo nimepata nafasi. Mimi huenda sinema mara moja au mara mbili kwa mwezi, sio kila wakati. Lakini nikisikia kuna filamu mzuri, hau nataka kupumzika. Huwa naenda ni pumzishe roho na kuona filamu aina mingi sana pia.

Nafanya mambo madogo lakini ya kutoka moyoni ili kuwatia moyo kwanza na wasikiliza kwa dhati. Watu wengi wanahitaji mtu wa kuwaelewa kabla ya kupewa ushauri. Nikisikia mtu anachangamoto na mruhusu ajieleze bila kumbu kumbu. Pili natoa maneno ya kutia moyo. Ninasisitiza mazuri ni nayo yaona kwao. Kama wao wenyewe hawa hawaoni maneno kama unaweza, unafanya vizuri yaani nguvu kubwa kuliko, tunavyo fikiria tatu, na waunga mikono kwa vitendo kama kuna kazi au mzigo na shirikiana nao badala ya kuwacha pekee yao na wathamini na kuwa heshimu tabasamu, shukrani na heshima kujenga mazingira ambayo watu wanajisikia salama na kuthamini. Naamini kuwatia moyo watu kunaanza na upendo, uwepo na uwelewa wa kweli.